Napenda kujaribu kupiga mbizi, yani kuogelea. Najifunza kwa sasa, najifunza kujua namna ya kuogelea kwa sababu huwa naona kama ni mchezo nzuri wakupendeza, na pia wakusaidia mwili. Wakati huu, niko katika mazoezi, ingawa naogopo maji kidogo lakini nina imani kwamba. Kwa muda usiokuwa mrefu, ndakuwa nimeuzoe, na nitaanza kushiriki mchezo huo.

Swala la maombi, mimi hupenda maombi sana nahisi kwamba wakati nimelemewa ama napitia magumu nikiomba naamini kuwa mungu huwa anasikia na kweli kwa mambo mengi ambayo niwepitia wakati wowote ninapoomba Mungu amenisaidia na naamini amesikia maombi yangu kwa mara mingi na nimeeza kuepuka mitego mengi na nimeeza kuibuka mshindi.

Napenda sana majira ya mvua. Majira ya mvua ni mazuri kwa sababu unakuta kwamba kile kitu kinapata uhai. Mimea, mfugo, wanadamu, wanaeza kurudi katika hali ya kufurahia maisha kwa sababu chakula kita kuwa kingi, maji ya taweza kupatikana, na pia manthari inaza kupendeza kwa sababu inakua nzuri na kutakuwa na majani kila mahali na nyasi. Kwa hivyo mimi hupenda sana wakati wa mvua Mamboa mba yo naeza faa sema ya menifanya ni pende majira ya mvua ni kwamba Wakati huu unapata faida Kwa kila jambo unalofanya kuna faida Kuna faida katika kilimo, kuna faida katika ufugaji Kwa sababu kila kitu kinanjaa na gharama ya ufugaji inapungua kwa kikubwa.

Mimi huhifadhi pesa kwenye benki kwenye benki ndiyo mahali ya ambapo pesa yanaweza kuwa yako mahali ambapo panafaa na mahali ambapo Unaeza kusaidika ama kupata wakati utahitaji Ukihifadhi pesa nyumbani, unaeza ukapoteza, ukihifadhi kwenye nyumba, nyumba inaeza shika moto na ukapoteza yote lakini ukieka kwenye benki Unaezakupata riba, unaeza pia kupata mkopo Kwa hivyo mahali, mimi napenda kuhifadhi pesa ni kwenye benki.

Kama ni usiku, najipata kwamba naingia kitandani naanza kulala. Kwa mfano, nilikuwa naangalia television alafu, umeme uka katika, sinabudi. Niku ingia kitandani na kuanza kulala mapema. Lakini kama ni mchana na shughuli yangu, haitegemei umeme naendelea na kazi zangu tu. Iwapo inategemea umeme huwa natumia, napenda kutumia generator, tunaigurumisha na kuendelea na kazi.

Kipa umbele kazini kwa mawasiliano ni salama Salamu ni kiti ya muhimu sana Haswa unapotaka kuongeleshea mtu ni muhimu ama ni nithamu kuanza kama umemsalimia ili uweze kuendelea na mawasiliano Unamkua mtu ndiposa uweze kumuelezea jambo ambalo unalenga kuendelea kumuambia.

La hasha, mimi hufurahia sana kuoga na maji ya baridi maji ya baridi yana umuhimu kwa mwili kwa sababu yanasaidia mwili kutulia na pia inaokoa muda kwa sababu maji ya moto inahitaji uchukue muda mfupi ndio ungojee kidogo ama uyachemshe ili yaweze kuwa moto, lakini ya baridi unaingia bafuni, unafungulia na mara hiyo hiyo unaendelea na shughuli yako ya kuoga.

Ninapohitaji msaada kazini huwa naitisha msaada kutoka kwa mwenzangu tunayefanya kazi naye ama kwa meneja kama ni kitu ambacho inahitaji kuhusishwa meneja Lakini kwa mambo ya kawaida madogo tu ya kuhitaji msaada huwa namwomba tu mwenzangu anisaidie ili tuweze kuendelea na kazi.

Napendelea kuongea na wao moja kwa moja tukionana Mimi ni napotaka kuangea na mtu Huwa, napendelea tukionana ili tuweze kuzungumuza Lakini mawasiliano mengine bado tunaeza tumia kama pia kuandika message kuongeleshana kwa simu ama kuandikiana barua lakini huwa nahisi kwamba kuwasiliana na mtu moja kwa moja Wakati tunaona na ndio mbinu sahihi zaidi.

Uvumilivu. Nimekaa sana na kadri muda unavyosonga ama inapokuwa Napata kuelewa kwamba uvumilivu ni kitu ya maana sana na mtu ndiyo apate kitu maishani anahitaji kuwa na uvumilivu sana anahitaji kuenda na mwendo wa uvumilivu anapopata leo, anapopata kesho ni muhimu kuvumilia kwa sababu vitu vizuri huwa vinachukua muda.